Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku, hasa jioni au usiku baada ya kutumia kwa muda mrefu. Kuna siku ambazo nachaji mara mbili ikiwa nimekitumia sana kwa mawasiliano, kusoma au kuangalia video najitahidi sana kuchaji kwa wakati ili kifaa kisizime ghafla na kuathiri shughuli zangu za kila siku. Kwa kufanya hivyo, hunisaidia kifaa changu kiwe rahisi kwa mawasiliano na kisiweze kuzimika.

Napenda upepo wa kawaida kuliko AC kwa sababu hunifanya nijisikie uhuru na mwenye utulivu zaidi, upepo wa asili hunipa hewa safi kwa kuwa unaleta amani na mazingira safi na hunisaidia kupumzika hasa wakati wa jioni au asubuhi. Ingawa AC ni nzuri wakati wa joto kali, wakati mwingine hewa yake hunifanya nijisikize baridi sana na naweza pata homa ama nipate ugonjwa mwingine. Nijisikie vizuri, kwa hiyo napendelea upepo wa kawaida isipokuwa pale joto lilipo kali.